Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda asilia. Hasa juisi ya machungwa au embe ilio pozwa vizuri. Ninapenda aina hii kinywaji kwa sababu ni safi, ina ladha nzuri ya asili, na hunifanya nijisikie mwenye nguvu bila kuwa mzito mwilini. Wakati wa jua kali, glasi ya juisi baridi hunisaidia kupunguza joto na hunifanya nijiskie nikiwa nafuu na mwenye utulivu.

Napenda kula mboga mbalimbali. Hasaa ambazo zina ladha nzuri na niza afya. Kwa mfano, karoti, brokoli, spinachi na kabichi ni baadhi ya mboga ninazopenda. Pia sukuma wiki na mchicha hutoa ladha nzuri ikiwa imepikwa vizuri na inaongeza virutubisho kwenye mlo. Maranyingi napenda kuzichanganya na wali au nyama. Ili mulo uwe kamili na wenye nguvu.

Rangi nayo penda zaidi ni samawati. Ninapo iangalia hasa awangani au kwenye manji. Hunipaisia ya utulivu na amani. Niki nifanya nijisikie vizuri na kupumzika. Samawati pia hunirudisha kwenye mawazo mazuri na ufanya mazingira ya navyo zunguka ya onekane safi na wazi. Jambo nalo nifanya ni hisi furaha na urahisi wa akili.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Kwani, hunifanya mwili wangu kupumzika na kuondoa uchovu baada ya siku ndefu. Pia, maji ya moto hunisaidia kuondoa mvutano kwenye misuli na hunifanya nijisikie vizuri kisikolojia. Wakati wa kuoga, napenda kutumia muda kidogo nikifikiria mambo tofauti au kusikiliza muziki mdogo.